Kwa jioni utaratubu wangu huwa mtulivu na wenye mpangilio kidogo. Baada ya kazi napenda kupumzika kwa muda kufanya mambo mepesi kama kusikiliza mziki au kusoma kitu kifupi. Kisha jupitia kazi za siku kuangalia nilichofanikiwa na kupanga ya kesho. Baadaye mi mihula chakula chepesi, cha jioni, halafu najitenga na screen kwa muda ili akili itulie. Kabla ya kulala napenda kutafakari au kusoma kitu kilichonituliza, kinacho nituliza mawazo. Hiyo hunisaidia kulala vizuri na kuanza siku inayofuata nikiwa na nguvu.

Ndiyo, nimewai kufikiria kuanzisha biashara yangu. Kama ningekuwa na biashara yangu, ningependa iwe inayo saidia watu wengi. Kwa vitendo kama huduma ya kidigitali, elimu mtandaoni, au ushauru nao rahisisha kazi na maisha ya kila siku. Ningelenga biashara inayo kuwa taratibu, yenye uaminifu na thamana ya kweli kwa wateja, pia ningehakikisha kuna mpangilio mzuri wa muda ili biashara yangu isinichoshe bali inipe uhuru na utulivu.

Mimi wakati wa mgogoro na mtu, mimi huchagua utulivu kwanza. Hujiuliza kilichosababisha mgogoro kabla ya kujibu kisha husikiliza kwa makini bila kukatiza. Hata kama nina hisia kali nikiona hasira inapanda nachukua muda mfupi wa kutulia badala kusema maneno ya kuumiza. Baada ya hapo, hujieleza kwa heshima na ukweli nikitafta suluhisho badali ya lawama kama nimekosa naomba msamaha bila kujitetea sana. Lengo langu huwa nikurekibisha uhusiano, sio kushinda mabishano.

Mafunzo ya kazi yaliyonisaidia zaidi ni yale yaliyo lenga mawasiliano na utatuzi wa matatizo. Kujifunza kusikiliza kwa makini, kuwasiliana kwa uwazi na kufanya kazi na watu wa tabia tofauti kunisaidia sana katika kazi yoyote. Pia mafunzo ya usimamizi wa muda na kupanga vipaumbele yamenisaidia kufanya kazi kwa ufanisi bila msongo mkubwa. Zaidi ya hapo hujifunza kuendelea kujiboresha kupokea marejesho na kubandilika ndiko kulinipa mchango mkubwa zaidi kazini.

Kulingana na mimi naposherekea mafanikio ya timu huchagua njia rahisi lakini yenye maana. Kwanza, huwapongeza na kuwashukuru wazi wazi kutambua mchango wa kila mmoja ni muhimu sana. Kisha hupenda kuchukua muda kusherekea pamoja hata kama ni chai, chakula kidogo au mazungumzo ya kuwafurahisha. Baada hapo, hutafakari kilichofanya tufanikiwe ili tusirudie siku zote. Kwanza, mafanikio ya timu ni ushindi wa pamoja na kuyasherekea kuna jenga mshikamano zaidi.

Hekima kubwa niliyofundishwa na maisha ni hii, kila kitu huanza na utulivu wa ndani. Nimejifunza kwamba si lazima nijibu kila jambo haraka wa kwa hasira. Kusikiliza, kuvumilia na kuchagua maneno kwa busara mara nyingi huleta matokeo bora kuliko nguvu au haraka. Pia nimeelewa kuwa kujijua na kujiheshimu kunafanya maamuzi mengi ya rahisi.

Mimi hufanya kazi vizuri zaidi asubuhi mapema hadi alasiri ya mwanzo. Wakati huo akili huwa mbichi na makini, mawazo hujieleza kwa rahisi na ninakuwa na nguvu ya kufanya kazi zinazohitaji umakini mkubwa. Napendelea pia kupanga kazi ngumu za siku hii mapema, kisha kazi rahisi zaidi kupita kwa urahisi baadaye. Kwa kawaida napata ufanisi mkubwa na ubunifu katika vipindi hivi vya asubuhi.